Ndiyo, napenda kucheza ngoma, hasa ngoma za asili kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru. Ngoma hunisadia kutua mawazo na uchovu wa kazi za kila siku. Hasa ninapo kuwa na marafiki au familia. Na kumbuka tulipo kuwa kijijini, tulicheza ngoma wakati wa sherehe na hafla mbali mbali. Na ilikuwa ni njia ya kunganisha jamii. Goma pia hufanya mwili uwe na afya kwa sababu ni aina ya mazoezi. Ninapocheza ngoma na hisi furaha, amani na kujifunia utamaduni wangu.

Kwa upande wangu, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa mara kwa mara. Hasa katika mikutano ya kawaida, nimegundua kwa siasa wakati mwingine huleta mabishano na kutofautiana kati ya watu. Hasa kama maoni ya napingana. Hata hivyo, napenda kusikiliza habari za siasa ili kuelewa kinachoendelea katika nchi na jamii yangu. Nikizungumza kuhusu siasa, upendelea kufanya hivo kwa heshima na kwa lengo la kujifunza, si kubishana. Kwangu, amani na mshikamano wa watu ni muhimu zaidi kuliko mijadala ya siasa.

Mimi hupendelea zaidi mwanga wakati kwa sababu unanipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri. Mwanga mkali sana hunichosha macho, hasa ninapokuwa nikifanya kazi au kusoma kwa muda mrefu. Mwanga wakati husaidia kuona vizuri bila kusumbua macho wala kuleta maumivu ya kichwa. Nyumbani napenda kutumia taa zenye mwanga wakati hasa jioni ili kupata mazingila ya kupumzika. Kwa hiyo, mwanga wakati unanifa zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi hupiga picha mara chache lakini kwa nyakati muhimu. Napenda kupiga picha wakati wa sherehe za familia, safari au matukio maalumu ili kuhifadhi kumbu kumbu nzuri. Mara nyingi hutumia simu yangu kupiga picha kwa sababu ni rahisi na iko karibu kila wakati. Sipigi picha kila siku lakini ninapopata jambo la kuvutia na hakikisha na ichukua kama kumbu kumbu. Kupiga picha hunisaidia kukumbuka nyakati nzuri na kushiriki furaha na wengine.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu na kujua kuwa kazi ninayofanya inaleta faida. Napata hamasa nikitambua kuwa ninachangia maendeleo ya familia yangu na jamii kwa ujumla. Pia, maneno ya kutia moyo kutoka kwa wakubwa au wenzangu, hunifanya nijitume zaidi. Kujifunza vitu vipya kazini, hunifanya nijisikie ninaendelea kukua na kuboresha uwezo wangu. Kila siku, ninapoamuka kwenda kazini, ninajipa moyo kuwa bidii na uaminifu huleta mafanikio.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa tuliko toka na kwa nini jamii iko ilivyo leo. Historia inanifudisha kuhusu maisha ya watu wa zamani, mapambano yao na maamuzi walio fanya. Nakumbuka kusama historia shuleni kulinionyesha umuhimu wa umoja na uvumilivu. Kujifunza historia hunifanya ni heshimu tamaduni na urithi wetu. Inanipa hekima ya kuchukua maamuzi bora kwa siku zijazo.

Mimi hupendelea zaidi kuvaa viatu vya kawaida kama sadali au viatu vya michezo kwa sababu vinanifanya nijisikie huru na mwepesi. Viatu hivi ni rahisi kutembea navyo hasa ni napokuwa nafanya shughuli za kila siku kama kwenda kazini au kutembea kijijini. Napenda viatu ambavyo haviniumizi miguu na vinaweza kudumu kwa muda mrefu. Pia, huchagua viatu kulingana na hali ya hewa na kazi ninayofanya siku hiyo. Kwangu, faraja ni muhimu kuliko muonekano dnio maana nachagua viatu vinavyonifanya nijisikie vizuri kila siku mzima.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ninayokumbuka ni wakati tulipokuwa tukicheza michezo ya jadi kijijini baada ya masomo. Nilikuwa na marafiki zangu wa karibu, tukikimbia na kucheka bila wasiwasi wowote. Mara nyingi, wazazi walikuwa wanatuangalia kwa furaha na kutupa maelekezo. Kumbukumbu hii ni malumu kwa sababu ilinipa furaha ya kweli na kunifudisha umuhimu wa urafiki. Nikikumbuka mambo haya leo nahisi furaha na amani moyoni.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na ajira katika jamii yetu ili vijana wawe na furusa bora za maisha. Pia, ningependa kuona huduma bora za afya na miundo mbinu kama barabara na maji safi zikiboreshwa maendeleo haya yangesaidia kupunguza umaskini na kuimarisha mshikamano wa jamii. Ningefurahia kuona watu wakifanya kazi pamoja kwa amani na heshima. Nikiona maendeleo haya, ningejisikia fahari na matumaini kwa siku zijazo za jamii yetu.

Kazini, moja wapo ya mafanikio niliopata ni kuweza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora unaokubalika. Nimejifunza kufanya kazi kwa nidhamu, kushirikiana na wenzangu na kubeba majukumu kwa uajibikaji. Pia, nimewahi kupongezwa na wakubwa wangu kwa bidii na juhudi ninazoweka katika kazi. Mafanikio haya yamenipa kujiamini na motisha ya kuendelea kujituma zaidi. Kwa ujumla, kazi imenisaidia kukua kimaisha na kunipa uzoefu muhimu kwa siku zijazo.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri yanatokana na ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi, heshima na mawasiliano ya wazi. Pia, kuwa na vifaa vya kutosha na ofisi safi husaidia kufanya kazi kwa urahisi. Msimamo chanya kutoka kwa viongozi na motisha ya kazi huongeza furaha kazini. Pia, muda wa kupumzika na kuzingatia afya ya mwili na akili ni muhimu. Mazingira haya hufanya wafanyi kazi wajisikie salama, wenye furaha na wenye tija katika kazi zao.

Napenda sana kunywa maji baridi hasa wakati wa jua kali au baada ya kufanya kazi ngumu. Maji baridi hunipa nguvu na kunifanya nijisikie safi mwili na kichwa. Pia, mara nyingine hupenda kukunywa juisi ya matuda kama rangi au maembe kwa sababu ni tamu na yenye afya. Kinywaji hiki hufanya kuwa rahisi kupumua na kuendelea na shughuli kwa nguvu. Kwa hivo, maji baridi ni kinywaji ninachokipenda zaidi kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusikiliza kwa makini au kuuliza maswali ili kuelewa vizuri. Mara nyingine hutumia vitabu, mazungumzo na watu wenye ujuzi au hata teknolojia kama simu na kompyuta kusaidia kujifunza. Kujifunza kwa vitendo pia ni njia nzuri, maana napata uzoefu moja kwa moja. Ninajifunza kwa subira na kwa moyo wazi ili mambo mapya ya andikike vizuri akilini mwangu. Hii inanifanya niwe na maarifa mapya na kueza kufanya kazi bora.

Katika wikendi, mimi hupenda kupumzika na kufanya shuguli za kawaida. Jumamosi huwa na tembelea familia au marafiki, tukila na kuzungumza pamoja. Mara nyingine, hupenda kunywa kahawa na kukaa chini kupumzika na kufurahia hali ya hewa. Jumapili ni siku ya kupumzika zaidi, na penda kusama vitabu au kutazama televisheni. Wakati huu, najiadaa kwa wiki ijayo na kuhisi nikiwa na nguvu. Wikendi ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kupata na fuo na furaha.

Mimi hupenda kuamka na jua asubuhi kwa sababu hutoa hisia ya nguvu na kwanza siku mpya kwa furaha. Kuamka mapema hunisaidia kupanga mambo ya siku na kufanya kazi kwa ufanisi. Hata hivyo, napenda kulala mapema usiku ili nipate usingizi wa kutosha na kuwa na afya jema. Kwa hivo, ninajaribu kueka ratiba nzuri ya kulala na kuamka ili kuwa na mzunguko mzuri wa usingizi. Kwa ujumla, kuamka najua ni mwanzo mzuri wa siku yangu.

Mimi hupenda kununua chakula na vitu vya matumizi vya nyumbani zaidi. Hii ni kwa sababu vitu hivi ni muhimu kwa maisha ya kila siku na huwezesha familia yangu kuhishi vizuri. Pia napenda kununua mavazi ya kawaida na ya bei nafuu ambayo yananifanya nijisikie vizuri na salama. Mara nyingine nakuza ujuzi wangu kwa kununua vitabu au vifaa vya kazi. Kwa ujumla, ninajitahidi kununua vitu vinavyonisaidia mimi na familia yangu kwa maisha bora.

Mimi hufanya mambo mbali mbali ili kujitunza kiafya na ki akili. Kwanza, ninahakikisha ninakula chakura bora na kinacho nipanguvu. Pia, hufanya mazoezi ya kawaida kama kutembea au kufanya kazi shambani ili kuwa na afya nzuri. Napenda kupumzika na kupata usingizi wa kutosha kila siku. Pia, kuchukua muda wa kuzungumza na marafiki au familia ili kuondoa msongo wa mawazo. Kujitunza kuna nisaidia kuwa na nguvu na furaha kila siku.

Mafunzo ya jinsi ya kusimamia muda yamenisaidia sana kazini. Kupitia mafunzo hayo nimejifunza kupanga kazi kwa ufanisi na kuepuka kuchelewa. Pia, mafunzo ya mawasiliano yamenisaidia kuwasiliana vyema na wenzangu na wateja. Mafunzo haya ya menifanya niwe mtaalamu na kuleta matokeo mazuri kazini. Kwa hivo, mafunzo haya yamenifanya niwe na ufanisi mkubwa na kujitahidi zaidi kila siku.

Siku yangu ya kuzaliwa, hupigwa kwa sherehe dogo na familia na marafiki wa karibu. Tunapika chakula kizuri na kusherekea pamoja kwa kucheka, kuiba na kucheza. Napenda siku hii kwa sababu ni fursa ya kushukuru kwa maisha na mafanikio niliyopata. Pia, napata zawadi dogo kama ishara ya upendo na kuthaminiwa. Siku ya kuzaliwa inanifanya nijisikie furaha na kuhamasika kwa mwaka mpya wa maisha yangu.

Siku za mvua, mara nyingi hupunguza shughuli za nje na kunifanya nakaa nyumbani zaidi. Napenda mvua kwa sababu hunipa hisia za utulivu na pia hutoa maji kwa shamba na mimea. Nakumbuka siku moja ya mvua kubwa, tuliokuwa tukisherekea sherehe ya familia na mvua ilifanya hali kuwa ya furaha zaidi. Wakati wa mvua, napanga kufanya kazi za ndani kama kusoma au kupika. Sauti ya mvua inanifanya nijisikie amani na kumbukumbu nzuri.